Mimi hupenda hewa ambayo imetulia, hewa ambayo si nyingi wala si chache hewa ya kawaida hewa ambayo hasa hewa ambayo inatokana na mazingira yaliyoko na miti mizuri hewa safi, hewa ambayo haija haribiwa na mazingira kuchafuliwa na binadamu hewa ambayo inatoka kwenye miti, kwenye maua na kadhalika.

Mimi hupanga kazi zangu kulingana na ugumu wa kazi kazi zile ngumu nafanya mwanzo Kisha naendelea na zile kazi rahisi Natatua zile kazi ngumu ambazo zinahitaji akili mingi na muda mingi Nazitatua kwanza kisha nikimaliza Naanza zile kazi ambazo si ngumu ni rahisi Kwa hivyo hizo natekeleza kwa muda mfupi Wakati ambapo nimechoka kutokana na kufanya kazi ngumu.

Mimi uweka neno siri salama kwa kutumia mkayanganyiko wa maneno na nambari Pia hivyo mimi uweka nambari kama vile, nawezaweka nambari moja, nambari tisa, pia naweka nambari tatu Hafu naweka maneno katika kama vile, nawezaweka a, nawezaweka ba, nawezaweka ga, nawezaweka ba Hivyo mimi unganisha maneno na nambari kwa pamoja hili kupata neno siri, saihi.

Mimi huweza shiriki katika mchezo kukimbia mita mia moja. Mchezo huu naupenda sana kwa sababu wanariadha huonyesha ukimbiaji na weledu wa hali ya juu katika kukimbia kwa muda mfupi. Mchezo huu naupenda kutazama ni meutazama kwa miaka mingi saa hivi kama miaka mitano hivi nawapenda wachezaji. Nguli kama vile Usain Bolt na pia kuna Mchezo huu napenda kutazama nimeutazama kwa miaka mingi saa hivi kama miaka mitano hivi na wapenda wachezaji. Mchezaji wengine wanariadha wengine guiji kama vile Oblique Seville Mimi nawapenda sana napenda kutazama mchezo huu wa olimpiki Kuna mchezo yote olimpiki lazima nitazame mita mia moja kwa wanaume na pia kwa wasichana Pia napenda wasichana wa jamaika kwa sababu wanakimbia kwa LED mkubwa huo mchezo naupenda sana na lazima ni utazame hasa kila olimpiki.

Ndiyo mimi hununua vitu vingi kutumia simu kama vile chakula naweza buy chakula kati Sikusudii kupika ama kula kwenye hoteli na weza itisha chakula kwenye application tofauti tofauti kwenye mtandao na chakula kitaletwa mahali nipo Pia naweza kutumia simu kununua vitu vya thamani kama vile vyatu kwenye mitandao ya kijamii naezatumia ku buy vitu vingine kama vile ku buy televisheni, ku buy simu zingine, ku buy nguo na kadhalika.

Timu bora ya kiragbi ya Amerika ni timu inayoitwa Seattle Sea Wolves. Hiyo ni timu ambayo, timu kali kwenye mchezo wa ruji na timu ambayo nafurahia kuitazama kila ambapo inacheza. Wachezaji watu hujituma sana na kucheza kwa weledi mkubwa. Na pia mimi naipenda timu ya kitaifa ya ujerumani ya kiragbi. Kwa hivyo natazama katika mashindano wa dunia wa kati ambapo wanahusika katika mashindano hayo.

Ndiwo nimefanya kazi za za kujitolea maramingi nikiwa shule nilikuwa nafanya kazi za kujitolea kufanya usafi katika maeneo tofauti fauti kama vile ofisi za walimu Vyoo vya walimu na pia nikiwa katika chuo kikuu nimefanya kazi za kujitolea kwenye chuo kikuu kwenye mahabara nimefanya kazi za usafi na pia nimefanya kazi za usafi katika makundi ya vijana kama vile kusafisha jiji usafisha kaunti, ofisi za kaunti na pia nimefanya kazi ya kujitolea katika miradi tofauti tofauti ya maendeleo kama vile miradi ya vijana.

Mimi napenda chakula ambacho ni kitamu. Chakula ambacho kimepikwa vizuri. Chakula hucho ni sima kwa nyama. Mimi hupenda sana kula sima kwa nyama kula sima kwa nyama ya mbuzi Mimi naipenda sana sima. Mimi ni mpishi wa sima kwa siku Naweza pika mara mbili. Na pia nikiambatanisha na mboga ama nyama Lakini napenda sima kwa nyama hicho ndio chakula ninachokipenda sana Kwa sababu chakula hicho kinapea mtu natija kufanya kazi tofauti tofauti na pia ni chakula chenye madini mazuri ambayo yanasaidia ukuwaji wa binadamu.

Mimi napenda kutumia muda na familia yangu kushiriki katika mazungumzo ya kifamilia, pia kujiburudisha, kuenda maeneo ya burudani, kuongelelea maswala ambayo yanahusu familia Kutagusana, kusherehekea pia na pia kuzungumizia mambo tofauti kando na mambo ya kifamilia tunaweza zungumzia mambo ya nchi yetu, tunaweza zungumizia mambo ya kielimu na mambo mengi, hivyo mimi niko na ukaribu sana na familia yangu, na pia natumia muda na familia yangu kujifunza mambo mengi sana.

Mimi nimezaliwa katika kitongoji kimoja huko ukambani kaunti ya machakos kijiji ambacho kinaitwa kwakolo kijiji hicho kina watu wengi watu ambao wanaukaribu sana mandugu wanaishi kama mandugu na madada watu ambao wanasaidiana kwa mambo tofauti tofauti Mji huo na kitongoji hicho na kipenda sana kwa sababu watu hutekeleza mambo mengi kama vile ukulima Pia wanatekeleza katika kuvua samaki kwa sababu kuna mito mingi na mji huo naupenda sana kwa sababu ni mji maalum Kwa sababu mji wenyewe uko mahali ambapo pametulia uko mahali ambapo ni kwenye mlima Kwa sababu mji huo ni wakitofauti sana na miji mingi Mji wenyewe una watu wakarimu watu wanaopenda wenzao watu ambao wanasaidiana katika mambo tofauti tofauti Kwa hivyo kitongoji hicho nakipenda sana Napia ukitembelea mara kwa mara kuwasalimia wazazi kuwasalimia jamaa zangu, wabeste zangu na pia majirani kwa ujumla.

Si sana lakini pia mimi huvaa kofia kulingana na mahali nilipo. Wakati naenda mahali kama kutembea ama kupiga mazoezi na kuna jua kali naweza valia kofia. Pia nikienda maeneo burudika kama vile bichi kwenye sherehe za vijana naweza vaa kofia lakini kwa maswala muhimu, kwa maswala kama vile mikutano mimi sivalii kofia, sipendelei kuvalia kofia.

Mimi husaidia jamii yangu kwa kuwasaidia wenzangu haswa wale vijana tuliowacha mjini mandugu zangu wadogo wangu majirani zangu kwa hivyo mimi huwasaidia katika mambo ya kiteknolojia kama vile kufunza mambo wa kompyuta kufunza mambo ambayo ya naibukia katika mitandao na kuonyesha mambo mengi ambayo wanaweza fanya kuzi wanaweza jihusisha nayo ili kutafuta hela zintakazo wakimu katika maisha yako kwa hivyo mimi hupendelea kusaidia jamii yangu Kwa kuwaonyesha jinsi ya kufanya mambo ya kiteknolojia.

Ndiyo, mimi ni mtu anayapenda kusikia maoni, kutoka kwa wenzangu, hasa kuhusu jambo ambalo nitatanishi, kwa hivyo mimi hupenda kusikiza maoni ya wenzangu, kisha tunajadili, tunaona vile tutakapo, pata suluhu jambo fulana. Kwa hivyo mimi ni mtu wa kupendelea kuwasikiza wenzangu na pia kuchangia katika mambo ambayo yanahitaji mazungumzo mambo ambayo yanahitaji watu kuelewana ili kupata suluhu hakika katika jambo hilo.

Mimi huyapenda maajira ya vuli ambao ni maajira yenye mvua Kadri mvua ambao si mingi na si kiasi hivyo mvua ya kawaida huwa ndio maajira nayapenda kwa sababu maajira hayo mimi hufanya shuguli kadhaa kama vile tunaweza fanya upanzi wa vitu ambavyo havihitaji Mvua mingi pia maajira hayo naweza fanya suguli kama vile michezo, maajira hayo yanakuanga tulivu Kwa ivo naeza fanya chuguli kamavile za uvuvi Wakati ambapo maji si mengi kwenye mito Pia majira haya na hewa safi. Maajira haya na hewa ambayo si mingi yana upepo ambayo ni mwanana hasa maajira ya jioni upepo ambayo huburudisha Kwa hivyo napenda maajira ya vuli sana.

Utaratibu wangu wa asubuhi naanzia na kuomba nikiamka jambo la kwanza la kufanya ni kuomba Jambo la pili ni kupiga mswaki nikimaliza kupiga mswaki, naanda kiamsha kinywa Baada ya kuandaa kiamsha kinywa nashughulikia naanza siku nashugulikia mambo kama ni kuenda darasani najiandaa naoga piga viatu rangi, navaa nguo safi halafu naelekea shuleni kama sina shughuli, kama vile kuenda shuleni, naweza ingia kwenye kompyuta yangu, nianze kufanya mambo kadha wa kadha, ama pia naweza soma, pia vitabu kadhaa, naweza pia ingia kwenye mtandao niangalie mambo ambayo yanaibuka, mambo ambayo, yanapewa kipaombele katika mitandao.

Mimi ukipenda chumba changu cha kulala, ambacho ni chumba ninachofanyia shughuli tofauti tofauti kama vile kulala, kupumzika, kucheza, kucheza mchezo kama vile drafti, kucheza na kompyuta yangu, Pia chumba hicho nakipenda sana, kina utulivu, kina mazingira yametulia, ni chumba ambacho kila siku Nakishugulikia kwa hivyo ni chumba ambacho ni kisafi sana, chumba ambacho nikiwa ndani nahisi kuna utulivu fulani, nikiwa ndani nahisi usalama Chumba changu nakipenda sana na nakithamini sana.

Mimi hupenda kula katika hoteli ambazo, si za kifahari sana. Hua mimi napendalea kula katika hoteli za kiwango, cha kawaida, na hasa ambapo najua wako na wamepika chakula kizuri, chakula kisafi, chakula saafi, chakula ambacho kimeandaliwa, na wapishi ambao ni weledi katika kazi. Kwa hivyo mimi napenda kula katika hoteli za kawaida, hoteli ambazo zikokaribu na maeneo ambayo naishi kwa sababu mahali kama hapo naweza kipata chakula ambacho nakipenda, kama vile naweza pata chapati, naweza pata sima, naweza pata wali na vykula ambavyo si vya bei ghali sana, vyekula ambavyo mwanainchi wa kawaida anaweza vigaramikia.

Jukumu ambalo nalolipenda sana kazi ni jukumu, ni jukumu ambalo inahusu kuwasaidia wenzangu katika kazi zao. Hasaa ambapo ni kazi inahitaji utumizi wa kompyuta. Shughuli hizo nazipenda sana. Majukumu kama hayo mimi nachukua kwa moyo mkunjufu sababu napendelea kuwasaidia wenzangu. Napendelea kuwaonyesha mafunzo ambayo ninayo ya kompyuta na kuonyesha wenzangu jinsi ya kufanya mambo kadhaa kwenye kompyuta, mambo ambayo yanaweza saidia kampuni, mambo ambayo yanasaidia kufanya majukumu kwa haraka sababu kutumia kompyuta naweza fanya mambo kwa haraka na kwa ufasaha zaidi.

Mimi nataka kufikia katika kiwango cha juu kabisa sababu hasa wakati huu bado nafanya kazi za kujitolea na pia kazi ambazo bado malipo yake ni duni kwa sababu bado mimi ni mchanga katika kazi hizo. Kwa hivyo napendelea kufika kiwango cha juu kule naweza kuwa maneja wa kampuni kubwa naweza kuwa nimesimamia watu wengi ambao ndatoa mafunzo kwa watu wengi na ndasaidia jamii yangu.

Mechi ya besiboli ambayo nishaienda ilikuwa wakati wa jioni, wakati ambao umetulia. Mimi napenda, niliupenda mchezo huo kwa sababu unavutia hasa jinsu ulivo na sheria zingine. Ngumu kama vile sheria za mchezaji huko nje kama vile ameanguka kama hajaguza mpira na sheria zinginezo ambazo inasaidia katika kucheza mchezo huo. Kwa hivyo mimi napenda mchezo wa besiboli Wakati nilienda kutazama mchezo huo timu moja ilishinda timu ambayo nilikuwa naishabikia ndio ilio shinda Kwa hivyo nilikuwa nimejawa na furaha tele Pia mchezo huo mimi napenda kufuatilia ikichezwa mimi hufurahia sana Kwa hivyo mimi huenda kufuatilia mchezo wa besiboli mara kwa mara si mara moja mimi huenda mara kadhaa kuitazama mchezo tofauti tofauti hasa wakati Pia timu yangu haichezi ambayo naishabikia naeza enda kutazama timu zingine zikishiriki kwenye mchezo huo wa besiboli.

Nchi ambao napenda kuitembelea ni nchi ya uingereza. Nchi hio nataka sana kuitembelea kwa sababu nashabikia timu kubwa ya Manchester United. Kwa hivyo nataka kuenda kuwatazama wachezaji, unguli, wakipiga, soka, wakisakata, kabumbu, katika nchi hiyo. Pia nataka kuenda kukitazama jiji, kuitazama maeneo tofauti tofauti, majumba kwenye jiji hilo kama majiji kama Manchester, London, majiji mengine Kwa hivyo mimi nataka sana, nikipata muda, nikipata mbinu, nikipata njia nzuri ya kuenda nchi ya nje Nataka kuitembelea nchi ya uingereza sababu nchi hio naithamini sana na nchi hio naipenda sana na pia napenda michezo mingi kutoka michezo mingi ambao watu wa nchi hio wanaishiriki.

Inalingana na muda, wakati niko na muda mwingi, napendelea kusoma. Mi pia wakati nina muda mchache, wakati nimetulia kiasi, napendelea kuandika, naweza andika mambo, naweza andika kuhusu mambo kadhaa kama vile kuhusu uongozi, naweza andika kuhusu mambo kama vile michezo. Kwa hivyo, nafanya zote kwa muda tofauti tofauti, kwa kila muda mwafaka, nafanya jambo tofauti. Nikiwa na muda mwingi, napendelea kusoma, nikua na muda michache, napendelea kuandika, wakati ambavo nimechoka. Kwa hivyo, napendelea kuandika kupumzisha akili.

Ndiyo mimi hupenda kutembea msituni na kutazama maua tofauti, miti tofauti, kusikiza ndege wakiimba, kutazama wadudu, wakitembea, wadudu wakibebana makundi kwa makundi, kusikiliza utulivu, hewa safi, upepo unaovuma kutoka msituni. Ndiyo mimi napenda kutembelea msitu mingi.

Jambo ambalo linanipa motisha ni kutaka kuiona kampuni inaendelea kutaka kuona tunatoka katika sehemu fulani tunaenda sehemu nyingine na jambo lingine ni kuwa na wafanyikazi ambao wanajitolea wafanyikazi ambao mnasaidiana wafanyikazi ambao wana ukaribu wafanyikazi ambao wanatambua kuishi na kusaidiana hasa kama wafanyikazi mambo hayo yanafanya sana niwe na motisha na kujituma katika kazi ambao naitekeleza katika kampuni ambao naifanyia kazi.

Jambo la kwanza mimi ni mtu ambayo nakubali kukosolewa kama jambo nimetekeleza vibaya, mimi huuliza usaidizi na pia nauliza wenzangu mahali ambapo nimekosea wanionyeshe jinzi ya kutekeleza. Kwa hivo makosa ya kazini mimi uli huitisha usaidizi kutoka kwa wenzangu ili niweze kujua ambapo nimekosea na kulitatua jambo hilo ili wakati mwingine nifanye jambo hilo kwa usahihi.

Mimi hufanya kazi kwa mpangilio napanga kazi zangu. Mwanzo ni kuwa na kazi mingi za kufanya kwa siku napanga kazi na kila kazi naipa muda wake. Kwa hivyo natekeleza kila kazi, kulingana na muda ambao nimeupea, kulingana na ugumu wa kazi, kulingana wakati kazi yenyewe nafaa kuikamilisha. Kwa hivyo mimi huandaa muda wangu kwa vipande vipande na pia kazi yenyewe nazigawa kwa vipande vipande. Ndiposa niweze kukamilisha kwa muda ambao nisahihi. Muda ambao ni ule unaotakikana.

Mimi hupenda wachezaji wa mpira, wa miguu, wachezaji wa soka. Kwa hivyo mi napenda wachezaji wa timu kadhaa kama vile Manchester United nawapenda wachezaji kama Bruno, wachezaji kama vile Ronaldo. Mimi ni mpenzi wa wachezaji wa soka nawapenda wachezaji wa soka ata wa nchi yangu, wa nchi zingine. Kwa hivyo mimi ni mpenzi wa wachezaji wa soka.

Ndiyo, mimi nishaifanya kazi ya kupaka rangi kwenye majengo tofauti, tofauti. Kwa hivo mimi kazi ya kuchora na kupaka rangi ni kazi ambao nimeifanya. Pia nimewachorea watu, mapicha ya nyumba, mapicha ya harusi, mapicha ya watoto. Kwa hivo mimi nimpenzi wa uchoraji na pia kupaka rangi, mpaka nyumba kadhaa. Kwenye majengo tofauti, majumba tofauti. Adi jumba langu ni mimi nilie jipakia rangi.

Kadri wa mpumziko kazini, mimi naweza ingia kwenye mitandao niangalia mambo ambayo yanaendelea, mamba ambayo yanaibuka, pia naweza utumia muda huo kuwasiliana na jamaa zangu kama vile kuwasiliana wazazi wangu, kuwasiliana na kaka zangu, kuwasiliana na dada yangu, pia kuhasiliana na marafiki wangu.

Mimi hupenda kununua nguo za aina tofauti, tofauti nguo za kisasa na pia mimi hupenda kununua pia viatu Zinazoambatana na nguo niKibai nguo nabai viatu pia na bai rangi Kwa hivyo mimi ni mpenzi wa kununua mavazi, tofauti, tofauti.

Ndio, mimi hupenda kuzungumza katika masuala ambayo yanausu siasa, mimi na wenzangu hata kwenye shule, kwenye chuo kikuu mimi hushiriki, siasa za siasa za chuo, siasa za kuwachagua, viongozi wa wanafunzi, kwa hivyo mimi ni mtu anapenda siasa, na pia mazungumzo ambayo yanausu siasa.

Wakati wa jua kali napenda kufanya kazi kama vile kufua nguo. Pia mimi hupendelea kuenda mahali pa kujivinjari kama vile kwenye beach. Wakati wenye jua kali, wakati pepo mwanana unavuma bahari huo ndio wakati sahii. Ambao mimi huenda kupiga mbizi. Sababu niko karibu na maeneo yenye bahari.

Mimi haswa huwa siwachukulii watu wa mitandao kwa umuhimu sana hivyo vitisho vyao kwa sababu Mimi naamini kuwa watu kwenye mitandao watu ufanya jambo nzuri wa kukulaumu lazima wawe wa kukukuchukia lazima Kwa hivyo mimi sikichukulii vita ya mtandao kama jambo ambalo linaweza nikosesha usingizi Kwa hivyo mimi siogopi kutusiwa, kukejeliwa kwenye mitandao Kwa sababu mimi naamini kuwa watu wa mitandao hata ufanye jambo lipi huwezi kuwaridhisha.

Mandhari ya bahari, hasa bahari la hindi lina mandhari mazuri sana na maeneo tulivu na maeneo ambayo upepo wa baharini unavuma na maeneo ambayo maji yenyewe ni masafi, maji yenyewe yanavutia kwa kiwango fulani kukona mawimbi fulani kwa hivyo mimi mandhari ya bahari yananivutia kwa sana.

Mimi ni mwanafunzi, muda huu, nasomea chuo kikuu, cha mombasa, ambapo nafanyia kozi ya teknolojia, na pia mimi nafanya, najihusisha katika kazi tofauti, tofauti, ili kupata kipato, naweza fanya kazi katika shule kadhaa, nikiitwa kuwafundisha, kama vile kompyuta, naweza tekeleza, pia kazi zingine za kujitolea, kama za vijana, naweza fanya, Pia kwenye kampuni nadhani nikipewa kazi za muda fulani kazi ambazo nafanya muda fulani naweza zifanya. Pia napata changamoto sana asa kuupanga muda wangu na pia kutekeleza majukumu tofauti tofauti kama vile kusoma na pia kutafuta hela kukidhi mahitaji kwa sababu pia ingali mzazi ananipa pesa na ananikidhi mahitaji. Pia kuna yale mahitaji ninayo, mimi kama, mwanafunzi, mahitaji ambayo nafaa ku yatekeleza mwenyewe kwa hivyo niko na tatizo la changamoto la kugawanya muda wangu na pia ili upate majukumu yote nimeyatekeleza kwa muda na hakuna jukumu ambalo linapelekea jukumu lingine kufeli.

Shughuli yangu wa kupendeza ni shughuli ambao watu wanaifanya kwa ufasaha mkubwa shughuli ambao watu wanaifanya kwa kujitolea kama vile shughuli. Ambazo ziko na kundi la waja ambao wana ujuzi, wana masomo ambao inawasaidia kutekeleza jambo hilo kwa ufasaha. Kwa uweledi mkubwa kwa hivyo mi napenda shughuli ambazo zinatekelezwa kwa kiwango cha juu shughuli ambazo zinatekelezo kwa kiwango ambacho. Ukikiona hivi unashukuru watu ambayo wamefanya kazi ile kwa sababu ni kazi iliotendwa ikatendeka. Kazi ambao imetekelezwa kwa ukuu kwa uweledi, kazi ambayo imetekelezwa kwa nguvu, kazi ambayo imetekelezwa kwa muda, mchache, lakini kazi ambayo pia inavutia kazi ambayo pia unawashukuru walio itekeleza kwa sababu wameitekeleza kwa ufasaha mkubwa.

Mimi hushiriki katika mambo ambayo yanahusu jamii kama vile mambo ya kujenga jamii ama vile kutekeleza mambo ya ukulima ama mikutano ya jamii na huhudhuria mikutano ya siasa katika jamii pia na uhudhuria Mikutano ambayo inahusu kujadili changamoto za jamii pia na huhudhuria na pia tunafaa natekeleza shughuli ambazo inahusu jamii kuja pamoja na kutekeleza kama vile shughuli za usafi kwenye jamii shughuli kama vile za kuchimba mabawa kwenye jamii na shughuli zinginezo za kijamii.

Ndiyo, mimi naishi sehemu ambazo, sehemu ambayo kuna bahari, kwa hivyo mimi nimeona bahari, mimi huitembelea bahari mara kwa mara, nimeogelea kwenye bahari, nimetembezwa na maboat kwenye bahari, nimetanda mitumbwi kwenye bahari, nimepanda pia meli kwenye bahari. Kwa hivyo mimi nimeiona bahari kwa muda mrefu Kwa sababu eneo ambalo nakaa kuna bahari.

Mimi hufanya marafiki wapya kama vile kwenye mitandao Kupitia kazi ambazo nafanya kwenye mitandao Mimi naunda marafiki wengi. Kupitia biashara ambazo natakeleza kwenye mitandao Naweza jadiliana na watu kadhaa kadhaa kutoka maeneo kadhaa halafu kutoka hapo tunaweza zungumza mazungumzo wenyewe kwa wenyewe sisi wawili kisha tunaweza kuwa marafiki. Tukiendelea kufanya biashara kwa muda mrefu tunakuwa marafiki. Pia mimi hufanya marafiki kwa kuonana moja kwa moja hasa kwenye maeneo ambayo kuna watu wengi kama vile maeneo ya shule maeneo ya chuo kikuu Naweza ongea na wanafunzi tunaweza zoeana na kisha tukawa marafiki.

Kazi ambayo naidhamini zaidi ni kazi ambayo itakuletea kipato ambacho kinaweza kukidhi. Kazi hio ni kazi ambayo nafanya kutumia kompyuta. Kazi za kuandika programu. Kuandika programu tofauti. Programu za biashara. Programu za masomo. Programu za kampuni za serikali Kwa hivyo hilo ndo kazi ambayo naidhamini zaidi. Kazi ambayo inanisaidia kikidhi mahitaji yangu ya kila siku.

Ndiyo, mimi napenda kuicheza michezo wa ubao. Mimi ucheza mchezo wa ubao na marafiki zangu. Sababu, michezo hiyo ni michezo ambayo inatumia akili. Unahitajika utumie akili kwa uwezo mkubwa ili uweze kumpiku mwenzao Kwa hivyo, mimi hupenda kuicheza michezo hiyo ya ubao.